Kwa kueka afya nzuri ninafanya zoezi. Bada ya zoezi, ninaweza kura sana matunda na kwa kukunywa maji kila wakati. Hiyo huwa inanifanya afya yangu iwe nzuri sana. Fanya zoezi, kura matunda na kurara kwa wakati.

Kinacho nifanya nifurahi sana ni ile wakati ninaamka nikiwa na afsa nzuri, nikiwa mzima na kusikia marafiki zangu au ndugu zangu au wazazi wangu kama wako na afsa njema. Iyo huwa inanifanya nifurahi sana na siku yangu iwe nzuri zaidi.

Ndoto yangu kubwa ni kuona nikisaidia wale ambayo hawajiwezi. Ndoto yangu kubwa ni kuona nikimiliki gari, nikimiliki nyumba yangu binasi, na kuwa na uwezo wa kusaidia wale ambayo hawana chakula wenye hawajiwezi.

Chumba changu chakulala na kihifadhi kama chumba chasiri. Huwa sitakangi watu wengi kuingia kwa hio chumba kwa hicho chumba changu. Kwa sababu, hapo ndipo pahali pakubwa pangu pakupu mzikia. Ndiomaana na pahifadhi vizuri sana.

Asante sana, mji wangu wa kuzaliwa, ni pahali ambapo nipazuri, nilipata utoto mzuri hapo, na nikajifunza maadhili muhimu sana kama heshima na bidii. Na pia, nipahali ambapo niliweza kupata funzo, nilifunziwa hapo, kimaisha vile nitakuwa nitajibeba nikiwa mtu mkubwa.

Nikiwa mdogo, nilikuwa nafikiria kama nikikuwa mkubwa, nitakuwa mwana mpila. Nikuwa natamani kucheza mpila sana. Nikuwa naiyondoto. Nikuwa napenda kucheza mpila kabisa. Hiyo ndio ilikuwa ndoto yangu. Na ni mchezo ambaye nikuwa natamani sana kujaribu.

Shughuli yangu ya kupendeza ni kusoma magazeti au kusoma historia na kujifunza mambo mapya. Huwa inanipa utulivu, wa akili na kunisaidia kukuza mawazo yangu, pia ndoto yangu.

Mimi ni mtu wa kuamka mapema sana. Mimi hua napenda kwamuka mapema sana. Kuringana na kazi ambayo ni konayo. Kama nimeagana na mtu tulauke mapema, mimi hua nafika mbele yake. Sipendi kwamuka usiku, ila napenda kulauka kwamuka mapema sana.

Mahusiano yangu na wasee ni mazuri sana. Na tena, ni kwa kuwa wanaweza kunishauri. Naeza kupata ushauri kutoka kwao. Na pia kitu ingine ninaweza kusikia mengi kuhusu historia. Yale ambayo sikuweza kusoma shuleni, wao wanaweza kuniambia ana kwa ana.

Mafanikio ambayo ninayo ya thamini kazini ya binas ni kuwa na uwezo wa kutimiza majukumu yangu kwa wakati, kuboresha ujuzi wangu na kuona mchango wangu ukileta matokeo. Chanya kwa timu au taasisi.

Ndio, ninapenda sana kula popcorn. Na pia, huwa ninajua sana kuzitengeneza. Popcorn ni tamu, ijapokuwa tu haaziezi zika kushibisha, lakini ninapenda sana popcorn.

Ningependa sana kurudi ujana, ila wakati umesha kwenda. Sitaweza tena, lakini ujana hunifunza mambo mengi sana kwa sababu ujana ulinifanya niwe na marafiki wadogo kama wa umri yangu na ambao hatukua tunasaidiana na wao. Lakini kwa sasa najivunia kwa kuwa mimi ni mkubwa.

Kwenye kazi yangu, study yangu muhimu ni mawasiliano, ushirikiano, na pia usimamizi. W amuda na uwezo wakutatua matatizo kwa ufanisi, ndiyo.

Kazi ninayoidhamini sana. Ni ile kazi inayoniruhusu kutumia ujuzi wangu kikamilifu, kushirikiana na wengine. Na pia na kuona matokeo chanya ya juhudi zangu.

Kwa upande wangu, kuhusu barua pepe. Huwa naiangalia karibu kila mara. Ndio nisiweze kupitwa na ujumbe yoyote. Tena nisiweze kupitwa na ujumbe muhimu sana.

Ningependa sana kutembelea nchi ambayo inaitwa Korea. Kwa sababu niliweza kusikia kwamba inasheria zake. Inasheria kama za kikoloni. So, ninatamani sana kutembea kwa nchi ambayo inaitwa Korea.

Ile kitu ambacho kinapo nipa motisha kazini, ni kuona matokeo ya kazi yangu, kujifunza mambo mengi, tena mapya, na kutambuliwa tu kwa juhudi zangu, ndio.

Ndiyo, kwa wakati mwingine, huwa ninapenda sana hadithi za ajabu. Kwa sababu, hunisisimua na kunifanya nitumie mawazo kwa kina. Halafu, kuna wale ambao hawapendi hadithi za ajabu. Wanapenda hadithi za kweri au za kawaida.

Mimi ninapenda kuongea sana kuliko kuandika. Kwa sababu kuongea huwa inanifanya nitulie ndio inanifanya nitulie, nijisikie huru sana. Kuongea kwa upande wangu, ndiyo mzuri kuliko kuandika.

Ninapenda sana kutizama michezo. Lakini, inalingana na ni mchezo gani ambayo ninaweza kutizama. Kama ni mpira, sawa. Kama ni kukimbia, sawa. Halafu kuna ile michezo zingine, uwa sipendi kuangaria au kutazama.

Mara nyingi sana ninapenda kutembea msituni kwa sababu, nikitembea msituni, huwa napata utulivu, napata hewa safi na pia, naweza kujionea ana kwa ana wanyama wengi tofauti ambao sikuwa narajia kama nitawahi waona.

Simu yangu huwa ni naitumia kwa kuwasiliana na marafiki, ndugu au kazini. Na pia simu yangu huwa inanisaidia sana kwa kutumia mtandao, kwa kuingia interneti, kwa kuingia youtube, kuangalia mavideo au kusoma historia.

Hali ya hewa ambaye ninaipenda ni hewa ya wastani. Isiyo ya joto, isiyo ya joto kali. Wala baridi kali kwa sababu. Huwa inanifanya nijisikie huru. Na kufanya kazi kwa vizuri. Tena kwa wakati.

Zo ya nzuri ambaye niliyolichenga ni kupanga muda wangu vizuri. Kumaliza kazi kwa wakati na pia kwa haraka. Jambo linalo nisaidia Nidhamu Na ufanisi.

Uwa ninafanya mazoezi ya mwili maratatu kwa siku. Hasubui nikiamka, saa saba nikipumzika na pia jioni. Lakini mwili huwa inaitaji zoezi.